Ndivyo, napenda kutembea sana kwenye msitu kwa sababu ni njia moja ama shughuli zinazo unganisha kwa karibu na asili ama kuunganisha karibu na mazingira. Kutembea msitu, hunipa nafasi ya kujijenga kidogo na kelele za maisha ya kila siku kama msongamano wa watu, teknolojia na majukumu ya wengine kazini. Ninapokuwa msituni, hewa safi, harufu yenye miti na udongo kunifanya, nijiskie niko huru na mwenye nguvu mpya, sauti ya ndege, upepo unaopita kwa matawi ama, na majani yanayonyakia kwenye mguu huleta hali ya utulivu ambayo ni vigumu kuipata kwenye ardhi tupu zaidi ya hilo, kutembea kwenye msitu hunisaidia sana kiafya, kwa sababu mazoezi mepesi yanayoboresha mzunguko wa damu, kuimarisha misuli na kumbezi, kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunipa muda wa kutafakari maisha, kupanga mawazo yangu, na hujitathmini bila shinikizo lolote. Wakati mwingine, matembezi ya msitu hunipa mawazo mapya ama shughuli za kila siku. Kwa sababu akili inapokuwa tulivu huwa wazi zaidi kufikiria kwa ubunifu pia napenda kutembea msituni kwa sababu hunifundisha uvumilivu na unyenyekevu kuona miti mikubwa inayokuwa kwa miaka mingi na pia, wanadamu ni sehemu ndogo ya mfumo mdogo wa maisha. Aidha msitu hunikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira kwa uzuri wake na pia kwa ustadi wake kama vile aina tofauti ya mimea, wadudu, wanyama, na pia mimea jambo linaloonyesha uelezano mkubwa katika dunia kwa ujumla kutembea kwenye msitu zaidi ya matembezi ya kawaida kwangu ni njia ya kujitunza, kubikirisha, kujibika na kuimarisha uhusiano wangu wa asili na wa kitamaduni.

Hivyo napenda kuvaa vipuli hasa vya kwa sababu vina mapambo vyenye kuweza kubadilisha muonekana wa mtu kwa urahisi bila juhudi kubwa. Vipuli vina uwezo wa kuongea mvuto, kuonyesha mtindo binafsi na wakati mwingine hata kusababisha ujumbe flani kuhusu utu na hali halisi. Vipuli pia vina umuhimu wa kiutamaduni ama kihistoria katika jamii hii ambavyo huvaa kama ishara ya uzuri hadi ama utambulisho. Pia hunifanya nitamani zaidi kwa sababu si mapambo tu bali pia ni sehemu ya mawasiliano ya kimnya kimnya katika mtu na jamii yake inayomzunguka. Zaidi ya hilo kuvaa vipuli hunipa hisia kujiamini ama kujieleza wakati mwingine huchukulia ama kuchaguliwa kulingana na hisia zangu mavazi yanayovaliwa ama tukio hilo hata hivyo napenda kuvaa vipuli kwa kiasi na kwa ki kiasi kikubwa. Nikiangalia mazingira, kazi ama shughuli ninazofanya. Kwa ujumla vipuli kwangu ni zaidi ya mapambo. Ni njia ya kujionyesha, kutamani sana kwa udogo na urembo na pia kwa ustadi. Vipuli vinauwezo wa kuonyesha mvuto, kuonyesha mtindo binafsi na wakati mwingine hata kuonyesha ujumbe fulani. Kuhusu utu ama hali ya vitu. Napenda vipuli kwa sababu vinakuja katika aina au maumbo. Mtindo mbalimbali. Kuanzia vile vidogo na vya kawaida. Vinavyofaa matumizi ya kila siku. Hadi vipuli vikubwa ama vya kipekee vinavyovaliwa katika hafla za kitamaduni.